Je, umewai kujiuliza kwa nini tabia ya kuwahi au kuchelewa uonyesha nidhamu na heshima kwa mda? Mimi napenda kuwahi. Kwa sababu, kunanipa utulivu na nafasi ya kujiandaa vizuri kabla ya kazi au tukio. Kuwahi, unisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunipa mda wa kutafakali au kupanga hatua zangu. Pia ni ishara ya heshima kwa wengine, kwa sababu mda ni dhamani kubwa kwa kila mtu. Ingawa wakati mwingine kuchelewa hutokea kwa sababu zisizoweza kuwebukika, ninajitahidi kila mara kuwa na ratiba dhabiti na kupanga mapema. Kwa hivyo, kuwahi kwangu ni jia ya kujenga nidhamu, kuonyesha heshima na kuishi maisha yenye mpangilio bora.